Ndiyo napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuri na faida nyingi kiafya samaki huwa mwepesi tumboni lakini pia unavirutubisho muhimu kama proteini na mafuta yenye afya ninapenda haswa samaki walioka angwa kwa kiasi au kupikwa kwa mchuzi wenye viyungo vya asili kama vitungu tangawizi na limau ladha yake huwa tamu na laini asa inapokuliwa ikiwa tu bado moto Wakati mwingine napenda samaki wakukaanga kidogo hadi wawe na ukoko wainje uliyokolea kisha ndani unabaki laini. Pia napenda kula samaki pamoja na wali ugali au mboga za majani. Mchanganyiko huu hunifanya nijisike nimeshiba vizuri na kuridhika. Zaiidi ya ladha napenda samaki kwa sababu nichaguo la afya. Husaidia mwili kuwa nanguvu na akili kuwa makini. Kula samaki pia unikumbusha nyakati za kukaa pamoja na familia, haswa tunapopika au kula pamoja chakula cha baharini. Kwa jumla, kula samaki ni jambo ninalofurahia, iwe ni chakula cha kawaida au maalumu.

Mara nyingi huangalia barua pepe katika vipindi maalumu vya siku, badala ya kuangalia kila wakati. Kwa kawaida, napanga kuangalia barua pepe mara tatu au nene kwa siku. Asubuhi nikifika kazini, mchana baada ya mapumziko na jioni kabla ya kuondoka au kumalizia kazi. Njia hii husaidia kudhibiti muda na kuzuia kushugulika mara kwa mara na ujumbe unaowezesha kuchelewa kumaliza kazi nyingine. Napopokea barua pepe, huwa nakagua kwanza zile muhimu zaidi zinazoitaji majibu ya haraka kisha zile zisizo za dharura. Hii husaidia kueka vipaumbele na kuhakikisha majukumu muhimu hayapiti bila kushugulikiwa. Kwa barua pepe zisizo za dharura kupangwa kwenye folder au huhifadhiwa kwa ajili ya kuangalia badae njia hii inanisaidia kudumisha utulivu na umakini kazini badala ya kuhangaika mara kwa mara kila unapopokea notizi ya barua pepe kwa hivyo kuangalia barua pepe kwa vipindi maalumu kunanifanya niwe na nidhamu ya muda nafanya kazi kwa ufanisi na napanga muda wa kutosha pia wa pumziko na shughuli zingine za kila siku.

Mimi hupenda kutazama michezo kadhaa, lakini soka ndiyo ninayoipenda zaidi. Pia, nafurahia kutazama riadha, hasa mashindano ya mbio kama vile mita mia moja au mia nane kwa sababu ya kasi na ushindani wake. Wakati mwengine, hutazama tenisi au mpira wa kikapu hasa kunapokuwa na mashindano makubwa. Napenda michezo hii kwa sababu huniletea msisimuko na kunifanya nihisi kama sehemu ya Tokio. Soka univutia kwa sababu ya ushirikiano wa timu na mikakati inayotumika. Liadha hunikumbuisha umuhimu wa nidhamu na mazoezi ya bidii. Kila mchezo unahadithi yake na hilo unifanya nivutiwe zaidi. Nakumbuka mechi moja ya soka iliyokua ya kusisimua sana ambapo timu ilifunga bao la ushindi dakika za mwisho Ilikuwa ya kushangaza kwa sababu wengi walidhani mchezo ulikuwa umeisha kwa sare lakini tukio la gafla lilibadilisha kila kitu Napenda kutazama michezo nyumbani nikiwa na familia au marafiki hasa wakati wa wikendi, wakati mwingine, kutazama kwenye runinga kubwa au ata kwenye simu kunanitosha Ninapoitazama huhisifuraha msisimko na wakati mwingine wasiwasi kidogo hadi mchezo umalizike.

Ili kueka afya yangu katika hali nzuri ninajitahidi kuzingatia mambo kadhaa muhimu kila siku kwanza huanza kwa kula chakula chenye lishe bora najitahidi kula matunda na mboga za majani mara kwa mara pamoja na vyakula vyenye proteini na nafaka zisizokobolewa. Pia hunywa maji ya kutosha siku nzima ili kueka mwili wangu katika hali nzuri pili nafanya mazoezi angalau mara tatu au nne kwa wiki. Wakati mwingine ni kutembea kwa mwenendo wa haraka, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya kunyoosha misuli nyumbani. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kulala vizuri usiku. Vile vile najali usingizi wangu najitahidi kulala kwa saa saba hadi nane kila usiku kwa sababu najua mwili unaitaji muda wa kupumzika na kujirekebisha. Mbali na hayo napunguza msongo wa mawazo kwa kutenga muda wa kupumzika kusoma au kusikiliza muziki. Kwa ujumla naamini afya nzuri ni matokeo ya maamuzi madogo ya kila siku. Nidhamu na kujijali husaidia kubaki katika hali bora ya kimwili na pia kiakili.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa kwanza kabisa, hutumia simu kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi kwa familia, marafiki na wenzangu wakazi. Mawasiliano haya hunisadia kubaki karibu na watu muhimu katika maisha yangu hata kama tuko mbali kimwili. Pia, hutumia simu kuperuzi mitandao ya kijamii na kusoma habari mtandaoni. Hii unisaidia kujua kinachoendelea nchini na dunia kwa ujumla. Mara nyingi husoma makala, kuangalia video fupi za kielimu au kufuatilia majo zi na zinivutia. Simu yangu pia nikifaa muhimu kwa kazi kwa ninaweza kutuma barua pepe, kujiunga na mikutano ya mtandaoni au kuhariri nyaraka haraka. Zaidi ya hayo, hutumia simu kwa burudani kama kusikiliza mziki, kuangalia filamu au vipindi, na wakati mwingine kucheza michezo midogo ya simu. Vile vile, natumia programu za kupanga ratiba na kuweka vikumbusho ili kusimamia mda wangu vizuri. Kwa ujumla, simu yangu nisehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliana, kujifunza, kufanya kazi na kupata burudani kwa hurahisi.

Ninapoishi ni katika nyumba ya ghorofa iliyo kwenye mtaa tulivu wa makazi. Nyumba yenyewe si kubwa sana, lakini inanafasi ya kutosha na vyumba vilivyopangwa vizuri. Napenda kuwa na dirisha kubwa sebuleni, linaloingiza mwanga wa asili wakati wa mchana. Hiyo hunifanya nijisikie huru na mwenye amani nikiwa nyumbani. Mazingira ya eneo langu ni ya utulivu, yenye miti na bustani ndogo karibu. Kuna maduka machache, shule na soko karibu jambo linalorahisisha maisha ya kila siku. Barabara si na shughuli nyingi sana. Hivyo kelele ni chache na hewa ni safi kiasi. Nilihamia hapa miaka chache iliyopita baada ya kutafuta mahali palipo karibu na huduma muhimu. Nakumbuka nilibutwa na usafi na mpangilio wa eneo hili mara ya kwanza nilipoliona. Kitu nachopenda zaidi kuhusu eneo langu ni utulivu na ujirani mwema. Watu wengi ni wenye heshima na ushirikiana vizuri. Nikiwa hapa najihisi salama na mwenye raha. Jambo linalonifanya nione nyumba yangu kama mahali pa kupumzika na kupata nguvu upya kila siku.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe katika eneo le ufukueni labda kando ya bahari ya hindi. Nimekua nikivutuiwa sana na maeneo yenye mchanga mweupe, maji ya samawati, na upepo mwanana wa baharini. Ingawa pia napenda milimani kwa sababu ya manthari nzuri na hewa safi, ufuko unipa hisia ya utulivu na kipeke. Nikiwa huko, ningependa kutumia mda kupumzika chini ya mwavuli, wa nazi, kusoma kitabu kizuri, na kusikiliza sauti ya mawimbi. Pia, ningependa kuogelea baharini, kuonja vyakula vya baharini vilivyopikwa vizuri, na labda kufanya matembezi ya jioni kabla ufike wakati wa macheo ya jua. Ningependa pia kupiga picha za manthari na kuifadhi kumbukumbu nzuri. Kwa upande wa usafiri, ningependa kusafiri na familia au rafiki wa karibu ili tushirikiane furaha na kuunda kumbukumbu za pamoja. Hata hivyo, sehemu ya likizo hiyo, ningetenga muda wa kua pekee angu kidogo, hili kutafakari na kupumzika kimya kimya. Kwa ujumla, ningehitaji zaidi kupumzika na kufurahia mazingira badala ya kuzunguka sana. Lengo la angu lingekua kurejesha nguvu na kurudi nikiwa, nimechangamuka na mwenye furaha.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi ninayofanya. Ninapokamilisha jukumu kama fanikio au kuona kuwa mchango wangu umeleta mabadiliko mazuri. Huisi kuridhika sana. Hisia hiyo unipa nguvu ya kuendelea kujituma na kufanya vizuri zaidi kila siku Pia, mazingira mazuri ya kazi hunipa motisha kubwa. Kushirikiana na wenzangu kwa heshima na ushirikiana unifanya nijisikie sehemu ya timu yenye lengo moja. Mawasiliano mazuri na msahada kutoka kwa viongozi au wafanyi kazi wenzangu uniongeza ari ya kufanya kazi kwa piti vile vile, kujifunza mambo mapya hunipa hamasa Nnapopata fursa ya kukuza ujuzi wangu au kukabiliana na changamoto mpya huona kama ninakua kitaaluma na kibinafsi Hii unifanya ni jione ninathamani na mchango wangu unatambuliwa malengo binafsi pia ni chanzo chamotisha kwangu Ninapoeka malengo ya mda mfupi na mda mrefu. Nijitahidi kuyafikia hatua kwa watua. Kwa ujumla, mchanganyiko wa mafanikio, mazingira mazuri, kujifunza na malengo hunipanguvu na hamasa ya kuendelea kujituma kazini kila siku.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu kwa maoni yangu ni Lebron James amekuwa akicheza kwa kiwango cha juu kwa miaka mingi na ameonyesha udhabiti wa ajabu katika ligi ya Nba Wapo wachezaji wengi wazuri kama michael jordan au stephen curry lakini lebron univutia kwa uwezo wake wa kucheza nafasi tofauti na kuongoza timu yake Ninampenda Lebron kwa sababu anamchanganyiko wa nguvu, akili na mchezo na uongozi. Anaweza kufunga pointi nyingi kusaidia wenzake kwa pasi sahihi na pia kucheza ulinzi mzuri. Zaidi ya hayo ananidhamu na bidii ambayo imefanya adumu kwa muda mrefu katika kiwango cha juu. Nakumbuka mchezo mmoja wa finali ambapo alifunga pointi nyingi sana na kuisaidia timu yake kushinda licha ya presha kubwa. Ilikuwa mechi ya kusisimua sana na alionyesha uwezo wa kubeba timu wakati wa nyakati ngumu. Ujuzi wake mkubwa ni uwezo wa kusoma mchezo haraka kupenya kwenye ulinzi wa wapinzani na kutoa pasi za kushangaza. Nakumuona akicheza uhisi msisimuko na kuvutiwa na kiwango chake cha kujiamini na ubunifu uwanjani.

Ningependa kuitembelea japan siku moja, nchi hii univutia kwa sababu ya mchanganyiko wake wa teknolojia ya kisasa na utamaduni wa kale uliotunzwa kwa heshima kubwa. Ni nadra kuona mahali ambapo majengo ya kisasa sana yapo karibu na mahekalu ya kihistoria na hilo unifanya nitamani zaidi. Nina itamani Japan kwa sababu ya nithamu ya watu wake usafi wa miji na maendeleo ya kiteknolojia. Pia nimewai kusikia kuhusu maua ya sakura yanayochanua wakati wa majira ya kuchipua. Watu wengi husema kuwa mandhari yake huwa ya kuvutia sana na ya kupendeza macho. Kitu nilichowai kusikia ni kuhusu treni zao za mwendo kasi na jinsi inavyowai kwa wakati. Hilo linaonyesha jinsi wanavyo thamini muda na mpangilio. Nikiwa huko, nigependa kutembea Tokyo kuona maisha ya mjini. Choto kwa mahekalu na utamaduni wa jadi na labda kuonja vyakula vyao kama sushi na ramen. Pia, nigependa kuona mlima Fuji kwa macho yangu. Napofikiria kuhusu safari hiyo, huisi msisimko na hamu ya kugundua mambo mapya, kujifunza utamaduni tofauti na kutengeneza kumbukumbu za kipekee.

Kwa kawaida hufanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu hadi nne kwa wiki ninajitahidi kutenga angalau dakika thelathini au arubaini na tano kwa kila kipindi cha mazoezi wakati mwingine ratiba inapokuwa ngumu naweza kupunguza hadi mara mbili kwa wiki lakini hujaribu kuhakikisha sipitishi muda mrefu bila kufanya mazoezi kabisa aina ya mazoezi ninayopendelea ni kutembea kwa mwendo wa haraka, kukimbia kidogo au kufanya mazoezi ya viungo nyumbani kama vile push-up squats na kunyoosha misuli. Wakati mwingine huongeza mazoezi ya tumbo au kutumia video za mazoezi mtandaoni ili kubadilisha mtindo na kuepuka kuchoka. Mazoezi hunisaidia kuwa na nguvu zaidi na kuongeza stamina yangu. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nihisi mchangamfu siku mzima. Nimegundua kuwa ninapofanya mazoezi mara kwa mara usingizi wangu huboreka na mwili wangu huisi mwepisi. Kwa ujumla, naona mazoezi kama sehemu muhimu ya mtindo wa maisha yenye furaha, hata kama siwezi kufanya kwa muda mrefu nathamini uthabiti zaidi kuliko ukamilifu.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ilikuwa wakati nilipokuwa kwenye mlima wabadea nchini kenya nilipanda hadi sehemu ya juu ambapo miti ya mvua ilikuwa imepambwa kwa unyevunyevu wa asubuhi na theluji kidogo ya mvua ilionyesha radi za jua zinapochomoza. Angalia mandhari hiyo niliona mchanganyiko wa kijani kibichi, cha mti, maporomoko madogo ya maji na wingu nzuri nililozunguka milima ilikuwa hisia ya ajabu sana karibu na kuzidiwa na uzuri wa asili. Pia, nilipokuwa pwani ya diani, mandhari ya bahari ya samawati, ilioninia kwa mchanga mweupe, haikuweza kulinganishwa na kitu kingine chochote. Mawimbi yalipigia pwani kwa mpangilio mzuri, na upepo mwanana ulileta utulivu usiyo elezeka. Nilipiga picha, na pia nilichukua muda tu kutazama. Nikijisikia huru na salama. Mandhari hizi zimenifundisha kuthamini uzuri wa asili na kuwa nasubira. Kila mara ninapofikiria au kuona picha za maeneo haya, huhisi amani na msisimuko wakipekee. Nikumbukumbu ambazo siwezi kusahau na hunipa motisha kutembea zaidi na kukundua mandhari mengine duniani.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua hatua kadhaa muhimu kila siku hasaa ninapokuwa nje mchana kwanza hupenda kuvaa nguo nyepesi zenye rangi za mwanga na mikono mirefu ili kulinda ngozi yangu kutokana na mwanga wa jua pia huwa na kofia yenye mapazia pana au kofia ya kubeba kichwani ili kulinda uso na shingo pili hutumia kirudisho cha jua kila mara hasa kwenye sehemu zilizo wazi kama uso mikono na shingo hii husaidia kuzuia kuchoma kuzeeka kwa mapema kwa ngozi na hata kuzuia hatari za maradhi ya ngozi yanayoweza kutokana na miozo ya jua kwa kawaida huchagua sunscreen yenye spf thelathini au zaidi na kuipaka angalau dakika 20 kabla ya kutoka nje vile vile Napendelea kutafuta kivuli kila ninapokuwa nje kama chini ya mti au paa la kivuli hasaa kati ya saa za mchana ambazo jua huwa kali zaidi Kwa kunywa maji ya kutosha pia husaidia mwili kushughulikia joto na kuzuia kupoteza nguvu kutokana na jasho kwa ujumla kuchukua tahadhari hizi kunanifanya nijisikie salama na raha huku nikifurahia wakati wangu nje bila kuumia kutokana na jua kali.

Mara nyingi, mimi hupenda kuenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na filamu, zinazotolewa na ratiba yangu. Sinema ni sehemu nzuri ya kupumzika na kufurahia burudani tofauti na zile zinazopatikana nyumbani. Kwa sababu ya sauti nzuri, skrini kubwa na mazingira ya kipekee, uzoefu wa sinema huwa tofauti kabisa na kuangalia filamu kwa simu au televisheni. Napenda kuchagua filamu zenya hadithi nzuri na zinazovutia hisia kama filamu za kusisimua za vichekesho hawa ata filamu za kihistoria. Wakati mwingine, huenda cinema na marafiki au familia, jambo linalongeza furaha kwa kushirikiana maoni na kushirehekea sehemu fulani ya filamu. Mara nyingine hupenda kuenda peke yangu ili kuzingatia kila undani wa hadithi na kuona filamu kwa mtazamo wangu binafsi. Pindi ninapokuwa sinema huisi msisimku wa furaha ni wakati wakuondoa mawazo ya kazi au shughuli za kila siku na kuingia kwenye dunia tofauti kupitia hadithi. Sinema pia hunifundisha mambo mapya, hunipa msukumo na mara nyingine kuhamasisha ubunifu. Kwa ujumla, nisehemu ninayopenda sana kwa sababu ya burudani na hisia nzuri zinazototokana na uzoefu huo.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kadhaa wa kwa mwaka, lakini mara nyingi hufanya hivyo angalau kila baada ya miezi sita au tisa. Sababu kuu yakufanya hivyo ni kuhakikisha vifaa vyangu vinafanya kazi vizuri, vinausalamu wa kutosha na vinaendala na teknolojia mpya kwa mfano, simu kompyuta au kompyuta ndogo mara nyingi hupokea sasisho za mfumo wa waendeshaji au programu. Ambazo ni muhimu ili kuzuia matatizo ya kifundi na virusi. Zaidi ya hayo, hupenda kusasisha vifaa vyangu ili kupata vipengele vipya na kuboresha utendaji. Hii ni muhimu hasa kwa programu za kazi au za burudani. Kwani sasisho mara nyingi huongeza ubora wa picha, kasi na utendaji kwa jumla. Mara nyingine hupenda pia kubadilisha vifaa kama battery, charger au vifaa vya nyongeza ili kuhakisha kila kitu kinatumika kwa ufanisi. Sasa hivi, kila wakati napaswa kutumia mda kidogo kuhakikisha kuwa, kila kifaa kimepata sasisho la hivi karibuni na kinafanya kazi vizuri. Hii hunifanya nijisikie salama na kuwa na huakika kwamba siwezi kupoteza data au kupatwa na matatizo ya kifundi kwa ujumla. Kusasisha vifaa vyangu ni sehemu muhimu ya kuhakikisha maisha ya teknolojia yangu ni rahisi na yenye ufanisi.

Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa mara kadha na kila mara ni uzoefu wa kipekee. Nikipata nafasi ya kutembelea maonyesho hayo huwa ninaona aina mbalimbali za kazi za sanaa kama picha, michoro, sanamu na baadhi ya kazi za kisasa zinazovutia. Kila kipande cha sanaa kina hadithi yake na ujumbe wa kipekee, jambo linalonifanya nifikirie kwa kina na kutambua ubunifu wa wasani. Mara nyingi hupenda kwenda na marafiki au familia, lakini pia mara nyingine huwenda peke yangu hili kuzingatia kazi za zana kwa makini zaidi. Nimegundua kuwa maonyesho ya sanaa huchangia kufungua fikra na kuhamasisha ubunifu binafsi. Wakati mwingine hufanya mazoezi ya kuona kila undani rangi na ulinganifu wa kazi hizo. Na kumbuka maalumu moja ya maonyesho nilipoenda, ambapo kazi za sanaa zilikua zinahusiana na maisha ya kila siku na historia ya jamii. Nilivutiwa sana na jinsi msanii alivyoweza kueleza hadithi kwa rangi na mwanga. Baada ya kutembea maonyesho hayo, nili ingia na hisia za msisimuko kufurahiya na kuthamini sana kwa njia mpya hii imeongeza hamu yangu ya kuendelea kutembelea maonyesho zaidi siku za usoni.

Chakula chajadi ni na chokipenda sana ni ugali wa mahindi, ukikamilishwa na mboga za majani na samaki au nyama ya kukaanga. Ugali ni chakula kinachojulikana sana hapa Kenya na hunipaisia ya utulivu na kifamilia asa wakati unakuliwa nyumbani au kwenye sherehe za familia. Ladha yake ni raisi lakini uchangia sana katika kunyosha nja na kuupa mwili nguvu. Mboga za majani kama sukuma wiki mchicha au kunde uchangia ladha na vizurubisho muhimu kama vitamini na madini. Samaki kama daga au tilapia hutoa protini na mafuta enye afya, huku nyama ya kukanga ikiongeza ladha na kuridhisha zaidi. Mara nyingi upendelea kutumia mafuta kidogo au kukanga kwa wangalifu ili kudumisha afya. Ninapokula chakula hiki uhisi furaha na uridisho. Ni chakula kinachoburudisha, kinachobeba kumbukumbu nzuri za familia na utamaduni. Pia upenda kuanda chakula hiki na familia au kushiriki na marafiki, jambo linalongeza furaha na usiana mzuri. Kujumla, chakula cha jadisi, tu kwamba nikitamu bali pia ninjaya kuifadhi utamaduni na kuthamini hafya yangu.

Napenda wote paka na mbwa lakini kama ningelazimika kuchagua ningesema napendelea mbwa kidogo zaidi Mbwa wana tabia ya urafiki na uwaminifu ambayo univutia sana mara nyingi huwa karibu na wamiliki wao upenda kucheza na ulinda nyumba kwa uwaminifu mkubwa Tabia ya kuwa na nguvu na shauku unifanya nijisikie nikiwa na rafiki wa kweli karibu yangu hata hivyo paka pia ninawapenda kwa sababu ni watulivu na huru zaidi wao awaitaji uangalizi mwingi kama mbwa na mara nyingi upenda kukaa kimya kimya karibu na mmiliki wao Paka wana upole fulani unaowafanya wawe wanyama wazuri wa kufugwa hasaa kwatu wanaopenda mazingira ya utulivu Napofikiria kuwa na mnyama wa kufugwa huwa nafikiria aina ya maisha ninayoishi Ikiwa ninamuda mwingi wa kucheza na kumtembeza mnyama mbwa angekua chaguo bora Lakini ikiwa ningeitaji mnyama utulivu zaidi paka angefaa Kwa ujumla wote wawili wanasifa za kupendeza naupenda jinsi wanavyeweza kuleta furaha na uhai nyumbani.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ubinafsi na kutokua na heshima kwa wengine. Watu wanaojali masilahi yao tu bila kuzingatia hisia wakati au juhudi za wengine huwa wanasababisha hasira na kuchosha. Kwa mfano mtu ambaye haendi kwa wakati hafuatilii haadi au hutoa maneno yasiyo ya heshima kwa wengine mara nyingi hufanya mazingira kuwe yenye msongo wa mawazo. Tabia nyingine inayonichukiza ni kuongea kwa sauti kubwa au kuingililia mazungumzo ya wengine bila sababu. Hii inaashiria kutokua na adabu na kushindwa kuthamini nafasi na hisia za wengine. Wakati mwingine, mtu anapojitokeza kila wakati kama ndiye muhimu zaidi au kudhani kuwa kila kitu kinapaswa kufanywa kwa njia yake Anasababisha isia za kuchosha na kutojaliwa. Zaidi ya hayo, uvivu wakudumu au kutojitahidi kufanya mambo vizuri hunichukiza. Watu ambao hawachukui hatua za kufanya mambo kwa njia nzuri au kusuasua majukumu yao hufanya wengine washugulikie matatizo yao. Jambo linalosababisha kuchukiza na hasira kidogo. Kwa ujumla, tabia hizi zinazohusiana na ubinafsi kutoheshimiana na kutojitahidi, huathiri sana hisia zangu na hufanya kuingiliana na wengine kuwe changamoto.

Kipindi cha televisheni ninachopenda zaidi ni kile cha mafunzo na burudani hasa kipindi cha dokumentari za asili au sayansi. Napenda kuona jinsi wanyama wanavyoishi katika mazingira yao asiliao au jinsi teknolojia na sayansi zinavyofanya kazi kwa sababu hunifundisha mambo mapya na kunipanua ufahamu wangu. Zaidi ya hayo, kipindi cha burudani kama vile mashindano ya kucheza au vipindi vya vichekesho, hunifanya nipumzike na kucheka baada ya siku ndefu. Pia, napenda vipindi vinavyohusiana na hadithi za maisha ya kila siku kama vile tamthilia au filamu za televisheni zinazofundisha maadili na kuonyesha changamoto za maisha. Hizi hunisaidia kuungana na hisia za wahsika na kunifanya nifikirie namna ya kushughulikia matatizo katika maisha yangu binafsi. Mara nyingine hupenda pia vipindi vya habari kwani hunipa taarifa za haraka kuhusu matukio ya ndani na nje ya inchi hivyo napata mukhtasari wa mambo ya nayojiri katika jamii kwa ujumla kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kile kinachonipa maarifa burudani na hisia za msisimko huku nikijifunza mambo mapya au kupumzika kwa furaha.

Mmoja wakati mkuu niliuona wa mpira wa baseballi ulikuwa kwenye mechi ya fainali ya Major League Baseball. Timu zilikuwa Chicago Cubs na Cleveland Indians na mchezo huo ulikuwa wa kusisimua sana kwa mashabiki wa baseballi. Nilivutiwa sana na kiwango cha ushindani kilichoonyeshwa na wachezaji wa pande zote mbili. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale kabs walipofunga bao la ushindi katika dakika za mwisho baada ya mechi kuwa karibu kumalizika kwa sare. Ilikuwa ni mshangao mkubwa kwa mashabiki wengi na wachezaji walijawa na furaha isiyo na kifani. Ushindi huo uliashiriwa kumalizika kwa kashfa ndefu ya muda mrefu kwa carbs kutoshinda fainali na kila hatua ya mchezo ilibebwa kwa msisimko mkubwa. Wakati huo nilihisi msisimko, shauku na furaha mkubwa hali ya mashabiki na wachezaji ilinifanya nihisi sehemu ya tukio hilo. Nikiwa nikiangalia, nilijifunza pia umuhimu wa ustahimilifu kufanya kazi kwa pamoja na kutokata tamaa hadi mwisho.

Kushirikiana na timu kuna nifanya nifanye kazi kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya pamoja. Kila wakati naposhirikiana na wenzangu na jitahidi kushirikiana kwa wazi na kwa heshima. Hii inamaanisha kusikiliza mawazo ya wengine kutuoa maoni yangu kwa wazi na kubadlisha na maarifa ili kufanikisha kazi. Pili, ninaweka juhudi ya kufanya majukumu yangu kwa wakati kwani kushirikiana na timu kuna tegemea kila mtu kutimiza sehemu yake. Ikiwa mtu mmoja hatimizi jukumu lake timu inaweza kushinda kufanikisha lengo lake hivyo nithamu na uwajibikaji ni muhimu sana Zaidi ya hayo hujaribu kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada ikiwa kuna changamoto au tatizo Hua tunashirikiana kutafuta suluhisho badala ya kulalamika hii ufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na enyemotisha pia Hua na moyo wa kusherekea mafanikio ya pamoja na po shirikiana vizuri na kufanikisha lengo latimu uisi furaa na kuridhika kwa ujumla kushirikiana natimu kuna nisedia kujifunza kuboresha ujuzi wangu wakijamii na kufanikisha malengo kwa uraisi zaidi kuliko kufanya kazi peke yangu.